Rafiki yangu wakaribu zaidi ni amina. Tulikutana shuleni tulipokuwa darasa moja na tukawa marafiki wa dhati. Tunapenda kusoma pamoja, kuongea kuhusu maisha na kusaidiana wakati washida. Yeye ni mkweli, mcheshi na mwenye moyo wa huruma. Kina cho mfanya kuwa rafiki wakweli ni waaminifu wake na uwezo wakunisikiliza bila kunihukumu. Nina mthamini sana kwa sababu amenisaidia kukua kifikira na kihisia katika safari yangu ya maisha.

Timu ya michezo ninayofuata kwa karibu ni Harambe Stars ya Kenya. Napenda sana kandanda kwa sababu huniletea furaha na umoja. Kila wanapocheza, hujitahidi kutazama mechi zao kwenye runinga hau kusikiliza radio. Naamini timu hii ina vipaji vingi vinavyoweza kuleta ushindi mkubwa. Ninafuatilia pia wachezaji binafsi na matokeo yao katika ligi mbalimbali za ndani. Nitaendelea kuwaunga mukono kwa moyo wote daima kabisa, bila kukata tamaa kamwe.

Ndiyo nimewai kushiriki mashindano kadhaa nikiwa shuleni nakumbuka nilishiriki mashindano ya uwandishi wa insha na pia mashindano ya muziki wa kwaya. Ushiriki huo ulinipa ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu wengi. Nilijifunza umuhimu wa maandalizi na kujituma. Ingawa sikushinda mara zote. Nilipata uzoefu mzuri na marafiki wapya. Mashindano yalinifundisha kuwa kushiriki ni muhimu kuliko ushindi wenyewe. Nitaendelea kuthamini fursa kama hizo maishani.

Uzoefu wakushangaza nilio wahi kupata ni siku nilipopata nafasi ya kusafiri kwa ndege mara ya kwanza. Nilihisi woga na furaha kwa wakati huu mmoja. Nilipoona ardhi ikibaki chini nilishangaa sana. Ndani ya ndege nilikutana na watu wapya kutoka inchi tofauti. Safari hiyo ili nifundisha ujasiri na kujiamini zaidi. Tangu siku hiyo, nimependa kusafiri na kugundua maeneo mapya ya kuvutia. Uzoefu huo utanika moyoni milele bila kusahaulika kama maishani.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni kuongelea. Nimekuwa nikiuona kuwa mchezo unaovutia na wenye faida nyingi kwa afya ya mwili. Ningependa kujifunza mbinu sahihi za kupumua ndani ya maji na namna ya kujiamini bila hofu. Naamini kuogelea kutanisaidia kuwa mwenye nguvu, mwepesi na mwenye utulivu wa akili. Pia utanipa nafasi ya kushiriki mashindano siku zijazo. Nitafanya mazoezi kwa bidii hadi nitimize ndoto yangu ya kuwa mwogeleaji hodari.

Napenda sana kuchora na pia kupaka rangi. Kuchora hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa ubunifu mkubwa. Ninapochora picha za mazingira, wanyama, au watu, mimi huisi furaha moyoni. Kupaka rangi hunisaidia kufanya kazi zangu ziwe nzuri na zenye kuvutia macho. Zoezi hili hunituliza akili na kuniongezea umakini. Natamani kuendelea kujifunza binu mpya za sanaa hili niwe msanii bora zaidi. Ni kipaji ninachokipenda sana maishani mwangu.

Ninaishi katika nyumba ndogo ya familia iliyoko mtaa wenye utulivu. Nilihamia hapa miaka kadhaa iliyopita na tangu wakati huo, nimezoea mazingira haya. Eneo langu lina miti mingi, barabara safi na majirani wenye urafiki. Napenda sana hali ya amani inayopatikana hapa na ukaribu wa shule na maduka. Najisikia salama na mwenye raha kuhishi hapa kila siku. Ni mahali pazuri sana kwangu na familia yangu ndogo yenye upendo.

Mimi napendelea viatu vinavyokuwa rahisi na vinavyo nivaa vizuri. Kwa kawaida, napenda snikas au viatu vya michezo kwa sababu vinafaa kwa shughuli nyingi na ni starehe kuvaa. Wakati mwingine napenda pia viatu vya rangi nyepesi vinavyo fanana na nguo zangu. Viatu vyangu lazima niwe na ubora mzuri, ili kudumu kwa mda mrefu. Napenda kuvaa viatu vinavyonifanya nijisikie huru na kuweza kutembea kwa urahisi popote ninapoenda.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa migu sana. Ninapofurahia mchezo huu. Mimi huwisi fura na mshikamano na wenzangu. Napenda kushiriki mechi shuleni na mitani kwani hunifundisha kazi ya pamoja ni dhamu na jinzi ya kushinda au kupoteza kwa heshima. Pia mchezo huu hunisaidia kuwa na afya nzuri na nguvu za mwili. Hadi leo mpira wa migu badu ni mchezo wangu ninaupenda zaidi na nitawicheza kila wakati.

Sara ya kampuni ninayoiona muhimu zaidi ni ile ya uwazi na usawa kwa wafanyi kazi wote. Ni muhimu kampuni iwe na kanuni zinazohakikisha kila mfanyikazi anapewa fursa sawa bila ubaguzi. Pia sera za usalama kazini ni muhimu sana ili wafanyakazi wajisikie salama wakati wote. Kampuni yenye maadili haya huimarisha morali kuongeza ticha na kuunda mazingira mazuri ya kazi. Sera hizi zinafanya wafanyikazi wajisikie kuthaminiwa na kushirikiana kikamilifu.

Mimi mara nyingi wikiendi napenda kutumia muda wangu kwa familia na marafiki. Mimi hufanya shughuli za nyumbani kama kupika, kusafisha na kupanga nyumba. Pia napenda kusoma vitabu au kutazama filamu ili kupumzika baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Wakati mwingine, mimi hufurahia matembezi au mchezo, kucheza michezo ya nje ili kuburudika. Weekendi pia ni nafasi nzuri ya kupanga ratiba ya wiki ijayo na kufurahia starehe kidogo ni muda wakupumzika na kurudia nguvu.

Ndiyo, mimi napenda sana hadithi za ajabu kwa sababu uniletea furaha na mshangao. Ninapo zisoma na kuja kuingia katika dunia ya kubrudisha yenye matukio ya siyo ya kawaida. Hadithi hizi hunifundisha maadili, ujasiri na mbinu za kushinda changamoto. Pia, hunisaidia kutumia akili na kufikiria mambo kwanjia yatofauti. Napenda kuzingatia wahusika na matukio yao. Kwa kweli, hadithi za ajabu ni birudani kubwa kwangu na uongeza hamu yangu ya kusoma.

Kila asubuhi, napenda kunywa chai chenye nguvu kidogo. Kwanza, mimi huchemsha maji safi na kuponda majani ya chai vizuri. Mara nyingi, naangazia sukari kidogo na maziwa machache kulingana na ladha yangu. Napenda kunywa chai hiki kwenye jikoni au kando ya dirisha nikifurahia upepo wa asubuhi na manthari ya nyumba. Bila chai yangu ya asubuhi nahisi mchovu na siwezi kuanza kazi zangu kwa nguvu. Chai ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Ili kuweka afya nzuri, napanga chakula changu kwa makini na kula vyakula vya lishe kamili kila siku. Pia hufanya mazoezi madogo kama kutembea, kukimbia, au kufanya yoga kila asubui. Kunywa maji mengi na kupata usingizi wa kutosha ni sehemu nyingine muhimu. Pia, ninajeepusha na vyakula vilivyo na mafuta mengi na sukari nyingi. Hatimaye, napenda kufanya shuguli za kupumzika na kupunguza mawazo. Kwani afya ya akili pia ni muhimu. Njia hizi zinanisaidia kuwa na afya bora kila siku.

Namkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswali kutoka shuleni ya msingi. Alikuwa mwalimu mkarimu na mwenye subira. Kila mara alitufundisha kwa mifano ya adithi na mashairi na kutufanya tufurahie masomo. Alinisaidia kujifunza maneno mapia, kuandika insha nzuri na kuongea kwa ujasiri mbele ya darasa. Hata leo najisikia furaha nikimkumbuka na mafundisho yake. Mwalimu huyo alibadilisha mtazamo wangu kuhusu elimu na bado ananiweka moyo kwa kusoma kila siku.

Napenda kusaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali. Mara nyingi hushiriki katika kusafisha mazingira kama kupanda miti na kuondoa takataka. Pia husaidia watoto wadogo kusoma na kufanya kazi za nyumbani wakati wazazi wao wakiwa wameshikana. Wakati mwingine, kushiriki katika vikundi vya kijamii kusaidia watu wasio na uwezo wa kupata mahitaji muhimu. Kusaidia jamii kuna nifanya nijisikie furaha na kuridhika. Ninajitahidi kuwa mwema na kuchangia maendeleo ya watu walioko karibu nami kila siku.

Ninachopenda sana kuhusu shirika langu ni jinsi linavyo shirikisha wana jamii na kutowa msaada kwa wale wanaohitaji. Napenda pia kwamba linapanga shughuli za kijamii kama kusaidia shule wazee na watoto wasio na uwezo. Ushirikiano na maadili mema ya wafanyikazi pia hunivutia. Shirika linahakikisha kila mtu hanaheshimiwa na kila kazi inafanywa kwa wazi. Jambo hili linanifanya nijisikie fahari kuwa sehemu ya shirika hili na kunitia moyo kushirikiana kikamilifu katika kila mradi.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakiwasaidia wengine na kuleta maendeleo. Napenda pia kushuhudia wanajamii au wateja wakifarijika kutokana na juhudi zangu. Siku ninapopata pongezi au shukrani kutoka kwa wenzangu au viongozi, hiyo hunipa hamasa kubwa ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Changamoto pia hunisukuma nitimize malengo yangu, kwani hunifundisha uvumilivu na mbinu za kufanikisha kazi. Mazingatio haya yote huniimarisha kila siku kazini.

Mara nyingi mchana napendelea kula wali na mboga pamoja na nyama au samaki kidogo. Hiki ni chakula chalishe kamili kinacho nipa nguvu ya kuendelea na shuguli za mchana. Wakati mwingine napenda pia kula chapati au ugali na mboga za majani. Napenda kuhakikisha chakula changu ni safi na kilicho andaliwa vizuri. Kula chakula hiki kwa nisaidia kuwa na afia nzuri na nishati ya kutosha. Pia hujihisi furaha na kuridhika baada ya mlo wangu wa mchana kila siku.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kupanga ratiba ndogo ya shunguli zangu, napenda kusafiri na kutembea na marafiki na familia. Pia hupumzika kwa kusoma vitabu, kuangalia filamu au kucheza michezo ya nje. Wakati mwingine hufanya kazi ndogo za nyumbani kama kupanda bustani au kupika. Likizo hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia muda wangu na kurudisha mkufu kabla ya kuanza shunguli za kazi tena.

Ndiyo nawaelewa na kuwafahamu majirani zangu vizuri. Mara nyingi tunakutana barazani au kwenye sherehe za kijamii. Tukijadiliana mambo mbalimbali ya kila siku. Napenda kuwasaidia pale wanapohitaji msaada kidogo na pia wao hunisaidia mimi mara nyingine. Majirani wangu ni wema na wenye huruma na husiano huu unifanya nijisikie salama na furaha katika eneo letu. Kuwa na majirani wanzuri kunanifanya nifurahi sana maishani mwangu.

Kinyuaji chabaridi ninachopenda sana ni maji ya barafu yenye limau au juisi ya matunda. Napenda kunywa kinyuaji hiki mchana au wakati wajoto kwani hunipa nguvu na kunifanya nijisikie safi. Wakati mwingine napenda pia soda za matunda kama burudani. Kinyuaji hiki chabaridi hunisaidia kupumzika na kuondoa kiu. Ni sehemu ya furaha yangu ya kila siku. Asa nikiwa nyumbani au nikishirikiana na marafiki.

Ndiyo, ningependa sana kurudi ujana mara nyingine kwa sababu ilikuwa kipindi cha furaha na uraisi wa maisha. Tulicheka sana na kucheza michezo bila mawazo mengi ya kila siku. Pia tulijifunza mambo mapya kila siku na tulipata muda wakuwa na marafiki wa karibu. Ujana ulikuwa na ndoto na matumaini makubwa. Kurudi ujana kungenipa nafasi ya kufurai kila jambu ndogo na kujifunza kwa uraisi zaidi bila wasiwasi mkubwa wa maisha ya watu wazima.

Ninahifadhi data yangu kwenye simu yangu na pia kwenye kompyuta yangu kwa usalama. Kwa taarifa muhimu zaidi, napenda kutumia huduma za kuifadhi mtandaoni kama cloud ili ziweze ziwe salama na ziweze kupatikana popote. Pia, hufanya nakala rudufu mara kwa mara ili kuepuka kupoteza data. Kuhifadhi data vizuri kunanisaidia kupanga maisha yangu na kufanya kazi kwa urahisi. Hii pia huniwezesha kufikia taarifa zangu wa haraka ninapohitaji.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kila ujumbe unafikishwa kwa uwazi na kwa wakatii. Napenda kusikiliza maoni ya wenzangu na kujibu maswali yao kwa heshima. Pia ni muhimu kutumia lugha rahisi na kueleweka ili kuepuka mchanganyiko. Kwa mawasiliano ya kitaalamu, ni vyema kuwa makini na heshima kila mara. Kuweka mawasiliano ya wazi kunasaidia kazi kufanyika kwa haraka na kwa usahihi, na huimarisha uhusiano mzuri kati ya wafanyakazi.

Kila siku napenda kutumia usafiri wa daladala kuenda shuleni na kurudi nyumbani. Mara nyingine nikishusha umbali mfupi napenda kutembea kwa mguu kwani husaidia kuwa na hafya nzuri. Wakati mwingine nikihitaji kuenda mbali natumia boda boda kwa haraka na huraisi. Kila njia ya usafiri nayotumia lazima iwe salama na ya haraka. Napanga safari zangu mapema ili kuepuka msongamano na kufika kwa wakati kila siku.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni nyingi, lakini kubwa ni kushugulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja. Wakati mwingine, wenzangu wanahitaji msaada wa haraka na hili linaweza kusababisha msongamano wa majukumu. Pia, mara chache, kuna changamoto ya mawasiliano, ambapo maelezo hayafiki kwa uwazi. Lakini, ninajitahidi kusalia makini, kupanga kazi vizuri na kushirikiana wengine hili changamoto hizi zizisidi. Kupitia uvumulivu na nidhamu na jifunza kushigulikia kila changamoto kwa ufanisi.

Ninatumia mitandao ya kijamii kwa njia ya kujifunza na kuwasaliana na marafiki na familia, napenda kushiriki ambari nzuri, picha na kushirikiana mawazo na wengine. Pia mimi hutumia mitandao hili kufuatilia habari za mambo yanayo jitokeza duniani. Hata hivyo, najitahidi kutumia mda wa kiasi hili kutoathiri masomo na kazi zangu. Mitandao ya kijamii pia hunisaidia kuchenga usiano mzuri na kushirikiana na watu wenye mawazo tofahuti. Ni sehem muimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ninapenda chakula chenye mafuta kidogo lakini sio mafuta mengi sana. Nafurahia ladha na unafuu wake lakini chakula kisicho na mafuta kabisa hakina ladha sana. Ni vizuri pia chakula chenye mafuta kidogo ya afya kama mafuta ya mizeituni au ya samaki kwa sababu husaidia mwili kufanya kazi vizuri. Hivyo napendelea mchanganyiko wa ladha na afya.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya kuwasiliana na utunzaji wa wateja, nilijifunza jinsi ya kuelewa mahitaji ya wengine, kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi, na kushughulikia changamoto kwa utulivu. Pia, mafunzo ya kutumia teknolojia ya kazi yamenifanya kuwa na ufanisi zaidi. Haya mafunzo yamenisaidia kujenga ujasiri, kuboresha utendaji wangu, na kufanya kazi kwa ubora zaidi kila siku.

Ningependa kujifunza ujuzi wa programu za kompyuta za kubuni michoro na picha. Hii itaniongezia uwezo wa kuonyesha ubynifu wangu na kuunda miradi ya kuvutia. Pia, ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaranza kwani itafungua furza za mawasiliano na utalii. Kwa pamoja, ujuzi huu mpya utanisaidia kukua ya kielimu, kiakili na kijamii katika maisha yangu.

Ninaamini sana kampuni ya teknolojia ya Apple. Kampuni hii inajulikana kwa ubunifu wake, bidhaa zenye ubora wajuu na mfumo dhabiti wa usalama. Pia, Apple inakikisha bidhaa zake zinakuwa rahisi kutumia na zinasaidia kuongeza ufanisi wa kazi. Kwa kweli, bidhaa zao zinanifanya nijisikie salama na kuniletea urahisi wa kila siku. Jambo linalo ongeza imani yangu kwa kampuni hii.

Ndio, napenda kutumia video kwa mawasiliano. Video hufanya mawasiliano kuwa wazi zaidi, kwani unaweza kuona uso, hisia na ishara za mwili wa mtu unayemzungumza. Pia, husaidia kueleza ujumbe mgumu kwa urahisi na kuondoa mchanganyiko wa maneno. Kwa mfano, napenda kutumia video kwa mikutano ya kazi au mazungumzo na familia. Hii, inafanya mazungumzo kuwa ya karibu na yenye ufanisi zaidi kila siku.

Kila jioni kabla ya kulala, napendelea kupanga mambo yangu ya kesho. Kwanza, ni nasoma kidogo kitabu na au makala ili kupomzisha akili. Baada yake, nashugulika na usafi wa kibinafsi kama kuosha meno na kuoga. Pia, napenda kuandika mawazo yangu wa ukumbuka mambo muhimu ya siku. Kisha, najaripu kupomzika kwa kutulia, kuandika shukurani na kujiandao singizi mzuri wa kutosha.

Ndiyo, napenda kupika sana. Kupika kuna nifanya nijiskie, ubunifu na furaha. Napenda kujaribu mapishi mapya na kuchanganya latha tofauti. Pia, kupika kuna nisaidia kupumzika baada ya siku ya yenye shuguli nyingi. Napenda kuona familia na marafiki wa kifurahia chakula nilicho tengeneza. Kwa kweli, umburudani na njia nzuri ya kuonyesha upendo na kushirikiana na wengine. Kupika ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Napendelea t-shati zaidi ya shati. T-shati ni nyepesi, raisi kuvaa na inafaa kwa shuguli nyingi za kila siku. Pia inaweza kuchanganywa na mavazi tofauti kwa uraisi na inafanya nihisi huru na mtaalamu wakati huo huo. Hata hivyo, shati pia ni nzuri kwa hafla rasmi lakini kwa matumizi ya kawaida napendelea t-shati. Nichaguo linalo nifanya nijesikie vizuri na starehe kila wakati.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mauwa ya lavenda. Ninapoinusa, ninahisi utulivu na amani moja kwa moja. Harufu hii inanirudisha nyakati za utotoni. Nilipokuwa nikicheza kwenye bustani ya mauwa na familia yangu. Pia, harufu ya lavenda inanifanya nipumzike baada ya siku ndefu na kunisaidia kulala vizuri. Ni harufu inayonipa furaha na kumbukumbu nzuri za furaha na utulivu maishani mwangu.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni nilipokuwa naangalia filamu ya kutisha usiku wa manane. Nilihisi hofu kubwa na moyo wangu ulirukaruka. Kila sauti ndogo naingiza linaloguzikaa, lilinifanya nihisi wasiwasi. Kumbukumbu hii ilinifundisha kuwa ni muhimu kuwa na tahathari na kuzingatia mazingira yangu. Ingawa ilikuwa ya kutisha, pia ilinifundisha uthibiti wa hofu na jinsi ya kukabiliana na hali zisizotarajiwa.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali na samaki wa kupikwa vizuri. Napenda ladha yake ya asili na jinsi inavyoongeza furaha wakati wa kula pamoja na familia. Kila wakati nikipata chakula hiki nakumbuka wakati mzuri wa familia na marafiki wakikusanyika meza moja. Pia napenda kujaribu mitindo mipya ya kupika samaki. Chakula hiki hakina tu ladha nzuri bali pia kinanifanya nijisikie furaha na kuridhika kila siku.

Kwa kawaida, kila usiku na lala masaa saba hadi nane. Napendelea kuenda kitandani mapema ili mwili wangu upumzike vizuri. Kabla ya kulala, napanga mambo ya kesho na kupumzika kidogo kwa kusoma kitabu au kusikiliza mziyki tulivu. Kulala vizuri kunanisaidia kuwa na nguvu za kukabiliana na shughuli za siku inayofuata. Pia, usingizi mzuri unanifanya nijiamini zaidi niwe makini na kuwa na mawazo safi kila asubuhi.

Ndiyo, napendelea kugawanya takataka zangu. Naanza kwa kutenganisha taka zinazoweza kutumika tena kama karatasi na plastiki. Na zile zinawezahitajika kutupwa. Pia, napendelea kueka mabaki ya chakula kwenye chombo cha kombosti ili kusaidia bustani. Kupanga taka kunanifanya nihisi, usafi na utunzaji wa mazingira. Ni jambo ndogo lakini lenye maana kubwa. Kila siku ninaona tofauti na kufurahia kuchangia kulinda mazingira yetu.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi, napenda latha yake ya kipeke na jinsi inavyonipa joto mwilini hasa wakati wa asubuhi baridi. Nilijifunza kuhusu chai hii kutoka kwa mama yangu, ambaye marazote alitengeneza kikombe chenye harufu nzuri. Kunywa chai ya tangawizi kuna nifanya ni hisi tulivu, nikiwa nanguvu za kuanza siku yangu, nikinywaji chenye furaha na unye nyekefu kila wakati ninapokinywa.

Mchezo ninaopenda kutanzama ni mpira wa miguu na mchezo wa tenisi. Napenda mpira wa miguu kwa sababu unajumuisha mbinu, mshikamana wa timu na shawuku kubwa kutoka kwa shambiki. Mchezo wa tenisi unanivutia kwa kasi yake na mbinu za kipekeza wa chezaji. Kumbu kumbu ya kushangaza ni nilipotanzama mchezo wa finali kwa kombe la dunia ambapo timu ilishinda kwa wakati kwa dakika za misho. Hii lilifanya ni hisi musesimuko mkubwa na furaisi ya elezeka.

Mara nyingi ni naenda mahali pa ibada mara moja au mbili kwa wiki napenda kuhuduria ibada ili kuimarisha imani yangu na kupata hamani ya ndani. Mahali paibada pia ni sehemu nzuri ya kushirikiana na jamii na kujifunza maadili mema. Kila mara ninapohudhuria na jisikia tulivu na kupata nguvu za kukabiliana na changamoto za kila siku ni sehemu muhimu maishani mwangu ya kiroho na kijamii.

Ninajihisi mchanganyiko wa msisimuko na hofu kidogo kuhusu wasilisho. Msisimuko unatokana na fursa ya kushirikisha wazo langu na wengine. Huku hofu kidogo inatokea kwa sababu ninataka kufanya vizuri. Kila wakati ninapokuwa tayari na kuzoea mada yangu, ninajisikia kujiamini zaidi. Pia, wasilisho hunifundisha jinsi ya kuzungumza kwa uwazi na kushirikiana na hadhira. Mwisho mara nyingi nashangilia baada ya kumaliza kwa furaha na kuridhika.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na familia pamoja na marafiki. Pia, huitumia kutuma ujumbe, kupigia simu na kushiriki tarifa muimu. Mara nyingi, ninatumia interneti kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kufanya utafiti mdogo. Vile vile, simu hunisaidia kupanga kazi zangu za kila siku, kupitia kalenda na vikumbusho. Simu yangu ni kifahamu muhimu na choraisisha maisha yangu ya kila siku. Kwa kweli, siwezi kuyushi bila matumizi ya simu yangu ya kisasa kabisa.